Napenda sana kusoma kuliko kuandika hii kwa sababu naposoma. Napata hata ile maadili ya kuandika kwa hivyo napenda sana kusoma. Ndivyo napoandika. Kabla ya kusoma naposoma napata ile kitu ya kuandika. Ndivyo navyopata namna ya kwenda mbele sana kusoma.